Ninatamani kusikiliza muziki leo ni aina gani na faa labda muziki wa zamani ule wa baba zetu kuna vyombo nzuri za taarabu niburudishe moyo au nisikilize rhumba nafurahia na kunifanya nitake kuchezo. Inamkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu nitachagua wimbo wa kupendeza. Nisikilize ukijirudia muziki una nguvu ya kubadilisha hali ya moyo kukua na huzoni muziki unakuondolea ukiwa na furaha inakuongezea leo ninahisi vizuri. Itacheza kidogo tu nyumbani hakuna mtu anaona nitafurahia bila aibu.